Ndiyo, huaunaatumia video kwa mawasiliano kama nataka kuwasiliana na wazazi Kwa sababu mimi niko chuoni ikipata mimi nataka kuwasiliana na wazazi utapata mara muda mwingi huwa nawapigia kutumia video hasa mawasiliano ndiyo kwa video natumia kabisa huwa ni vizuri napenda pia sana.

Nakumbuka mwalimu wangu wa biology. Kati hao walimu wote nakumbuka mwalimu wangu wa biology. Huu mwalimu alikuwa apenda sana. Yaani alikuwa mwenye urafiki. Karibu na wanafunzi yaani, Ndio maana nilikuwa napenda. Na tunapenda yaani, so huyu mwalimu hadi namkumbuka zaidi yaani, hadi nikifikira hivi tu huwa namkumbuka yeye tu mwalimu.

Kupiga chumbo cha muziki, hapana. Ningapenda sana nijue kupiga ile piano ile. Lakin sasa shida ni Izo pesa za kununua io piano haziko. Sawa unapata kwamba inakua inakua na changamoto zaidi. Lakini kusikiza muziki ninasikiza mziki. Ni io kucheza tu chombo ndio sijui kucheza.

Mimi ni mzoefu napenda kusoma vitabu mimi kusoma vitabu ndiyo huwa napenda sana kusoma vitabu, hivyo vitabu anovela hivi. Vitabu vya story ndefu ndefu hivi. Hivyo ndivyo vitabu ambavyo huwa napenda kusoma ambapo nimejikuta kwamba Nimejizoesha katika hiyo kusoma vitabu mpaka napenda yaani.

Kwa wiki wanafua mara mbili. Marambili kwa wiki. Kwa sababu sipendi kukaa na nguo chafu kwenye nyumba kwanza. Alafu ya pili pia ni huo muda. Muda wa kuzifua. So unapata nitafua mara moja kwa wiki kama Jumatano, alafu na Jumapili.

Kiongozi mzuri anafaa kwamba hakuwe aneza kukutimiza vitu ambavo alikuwa ameahidi kama alikuwa ameahidi kwamba atatengeza barabara Atengeza barabara kama nikuongozi wenu tuseme katika level ya shule Akisema atafanya kitu, anafanya hicho kitu na pia hajiusishi pia na kazi ambazo wenzake wanafanya.

Mmh kwanza mteja, si mteja wa leo ni mteja ya kesho. Sasa ninapoongea na wateja. Huwa na jaribu kumemake sure kwamba watarudi kesho. So utapata kwamba naongea nawao vizuri, na wakaribisha tena, hata ile kuwasindikiza labda, napata kwamba kesho atarudi.

Siku za mvua unapata kwamba shughuli nyingi kwamba hazitafanikiwa hasa katika tuseme kufua haitafanikiwa So utapata mimi katika siku za mvua kama hivyo Utapata kwamba naangalia filamu zangu ama movies pale na series na unapata kutoa muda hivyo ndo hivyo.

Ndiyo, katika kazi ya kushirikiana haswa sasa mimi mwalimu hivi Lazima kwamba utapata nitapata kufanya kazi na wenzangu Sasa katika hizo kazi utapata na wacoordinate nawalezea maelekezo nawasaidia mtu akiitisha jambo fulani namsaidia nampea nampea nawapea pia unawaadvise pia.

Tathmini za kazi huwa nafikiria kama ni nzuri kwa kiwango fulani na pia sio vizuri kwa kiwango fulani Tathmini za kazi huwa nazishughulikia sana, Nazipendelea sana kwa zaidi. Na pia huwa napenda sana kujishughulisha pia na wenzangu katika izo tathmini za kazi.

Ndio nishawahi kufuga mnyama. Nilifuga wanyama kama kuku, kuku, kulikuwa na mbuzi, kulikuwa pia na kanga Kwa hivyo nimewahi kufuga wanyama. Kulikuwa pia na paka, mbwa, so unaona kwamba nina ile uzoefu wa kufuga wanyama.

Unafanya saa zote asubuhi na jioni sababu hata asubuhi nitafanya zile zoezi ndogo ndogo za kifua za mkono alafu sasa jioni nitafanya yale mazoezi ya kucheza mpira ya kuingia katika jimu kidogo natengeza misuli So ndiyo nafanya jimu ma time zote Asubuhi na jioni.

Nitasema kama kuna watu wa ambao wamenifundisha jambo muhimu katika maisha ni mama mama mzazi siku zote atakufundisha ata kama si mama mzazi ata kama ni mama wa kambo Ikiwa anakufundisha mambo mazuri hayo mambo ni mambo muhimu sana haswa mama mzazi Mama mzazi kitu ambacho atakufundisha huwa ni cha muhimu.

Wakati wa msongo wa kazi huwa na nikipanda kuna msongo wa kazi, kazi zimetapa kazi ziko nyingi Itapata kwamba na zitenganisha kwanzo alafu nazipanga kwanzo lafu nipate ile order ambayo nitaifanya nayo So itapata nitaanzia kazi raisi, nikiindilea paka kwa kazi ngumu ngumu.

Kumbu kumbu ya kutisha ni Kuna movie ambayo kuna filamu nishai angalia nikapata kwamba hile filamu ilikuwa ni hizi filamu za kutisha wanaziita horror movies ila hiyo movie ilinitisha ilishitua hani Mbaka kwamba utapata ile kutembea peke yangu usiku ilikuwa siezi kwa muda huo.

Ukiwa waanza mradi mpya au kazi unangalia kwanza pesa ulizo nazo ama vifaa ambavyo ulivyo nazo vya kuanzia huo mradi So ukiangalia ukisha dhibiti kwamba vifaa vinatoshelezea Utaenda kuangalia kupangilio wakazi utapanga kwamba vitu hivi utafanya hivi vitu hivi utafanya hivi unapata kwamba ina kazi na kuwarai.

Mimi hupenda kutumia whatsapp sana. Whatsapp katika mawasiliano. Katika kuogea na watu ambao tunajuana mambo ya kishule, ya kikazi Sa utafata kwamba whatsApp inafanya kazi inakuwa rahisi zaidi. Hasa ndoo napenda kutumia whatsApp zaidi eeh kwa siku.

Ndiyo nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki katika kuenda kuangalia jinsi alikiba msanii wa ki East Africa ambayo alkuwa ameenda ku kuimba pale mama ngina sa tulienda pale mama ngina kuenda kumsikiliza mshabikia katika utamasha hilo na ilikuwa kufana zaidi.

Naam katika muda wangu wa bure napenda kucheza gemu za simu haswa gemu ninayopenda kuicheza sana ni gemu iitwayo E-Football Gemu hiyo ni ya simu inahusu uchezaji wa mpira na sasa mm hupenda kucheza hiyo gemu ni katika muda wangu wa bure.

Naam mpira huo wa besiboli huku kwetu haupo hata kama upo utapata kwamba upo katika miji mikuu kama Nairobi vile Lakini sisi hapa tulipo hatujawahi kuona kabisa mchezo wa besiboli Kwa hivyo siwezi kukuambia jinsi besiboli inachezwa Lakini nadhani ni mchezo mzuri.

Huu ndio hadithi za jabu nazipendelea kwa sana katika hadithi za maajabu ajabu tuseme hadithi za mavampaya hadithi za uhanga ndio hadithi nazipenda sana kwa sababu zina zina ule mtazamo wa filamu katika kudu hadisiwa hadisi hiyo.

Ndiyo matukio ya kitaifa nayafuatilia kwa umakini zaidi aswa matukio ya kiserikali matukio ya maajabu ajabu hapa na pale nchini ndiyo nafuatilia kwa sababu nisije ni kajihisi kwamba nimeachwa nyuma hiyo kuachwa nyuma ndio tatizo masa inafakua kwa kwa kwa.